Ningependa kusema ya kwamba, kuchora inatokana na kupaka rangi. Wakati mtu unapochora, ndio unapata ile mchoro kamili ambayo itapakwa rangi. Kwa sababu usipochora, hiyo mchoro, sasa utapata aje sasa ile kitu ya kupaka rangi So nivyema sana mtu unapochora, nivyema sana kugundua mchoro inakaa aje na hiyo kwa hiyo, wakati umejua ndio unaelewa, ni rangi gani ninatapaka hii siide hii sehemu na hile sehemu ingine. Ndiyo italeta hile upendezi, upendezi, mvuto unauvutia. Ni vyema kabisa mtu kujua namna ya kuchora ama kupaka rangi. Kwangu ningesema ni vyema mtu kujua kuchora, ndiyo mana ata unapopaka hiyo rangi inaleta mvuto unaofa unavutia watu.